Jee, ninapenda samaki? Ndiyo, mimi hupenda samaki sana sana. Mimi hupenda samaki kwa sababu ina manufaa mengi sana mwilini. Manufa hayo ni kama chanzo kizuri cha proteini inayosaidia kujenga mwili. Pili, una mafuta ya omega tatu ambayo hulinda ubongo na moyo pia. Na pia, hupunguza magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Na mwisho, ina madini kama chuma na iodini ambayo ni muhimu sana kwa mwili na ndiyo maana mimi hupenda sana samaki.

Kuna aina mbalimbali za filamu, kuna filamu za mapenzi, filamu za vichikesho, filamu za vitendo, filamu za kutisha, filamu za kusisimua, filamu za uhalisia, filamu za upelelezi, za sayansi na kubuni, za kutuni, za kihistoria, za muziki na za kifamilia. Kati ya filamu haya, filamu ambayo mimi unifurahisha zaidi ni filamu za mapenzi. Napenda filamu hizi manake napenda kupendwa. Ndio maana hizi filamu ndizo ninazozipenda zaidi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki mimi hutumia vitu vinavyotumika tena. Pele, mimi huwepuka plastiki ya matumizi ya mara moja. Pia, mime hutumia mbadala wa plastiki. Na pia, mimi hutumia tena plastiki kutumia mara nyingi kabla ya kuzitupa. Na mwisho, mimi husaidia kwa kuelimisha wengine juu ya madhara ya plastiki ili wasitumie plastiki kwa wingi. Hivyo ndivyo mimi husaidia kwa kupunguza matumizi ya plastiki.

Jee, ninavaa miwani? Ndiyo, mimi huvaa miwani kwa sababu ninashida ya macho. Ingawaje, miwani ina umuhimu tofauti tofauti. Umuhimu kama kulinda macho thidi ya upepo, vumbi na uchafu. Pia, hulinda macho thidi ya miale ya ju.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuvaa saa. Kuvaa saa una umuhimu mwingi sana. Kwanza, hunisaidia kutunza muda. Kuvaa saa, inanionesha ni muda mgani na muda upi nafaa kufika mahali fulani. Kuvaa saa, pia ni nidhamu na uwajibikaji. Inaonesha kuwa niko nidhamu na ninawajibika kwa wakati wangu. Pia hunisaidia kupanga kazi mapumziko na mkutano. Na pia kuvaa saa ni sehemu ya mapambo na mtindo wa mavazi. Kwa hivyo ninapovaa saa inakua nikama ni mapambo. Pia husaidia kufika mapema kwenye hafla. Kuvaa saa itanionyesha muda na hivyo ninapoalikwa kwenye hafla yeyote nitawai muda kwa sababu niko na sana mimi.

Kuna aina tofauti tofauti ya programu kama vile programu ya mawasiliano kama vile whatsapp, telegram na kadhalika. Kuna programu za mtandao kama vile facebook, instagram na tiktok. Kuna programu za burudani kama vile youtube na netflix. Kuna programu za elimu kama vile duolingo na khan academy. Pia kuna programu za biashara na fedha kama vile Mpesa na Paypal. Izi ni aina tofauti tofauti ambazo nimeeka hapa. Kuna zingine ambazo sijaweka hapa. Kati ya haya programu yote ambayo nimeeka hapa, programu ambayo mimi hutumia kila siku ni programu za mawasiliano kama vile Whatsapp. Na pia programu za mtandao kama vile Instagram, TikTok na Facebook. Pia programu za burudani pia wakati ninapotaka kuwa na filamu ama video. Na pia kwa sababu mimi huwa niko kazini kwa biashara yangu pia mimi hutumia programu za biashara na fedha kama vile Mpesa. Hayo ni baadhi ya programu ambazo mimi hutumia kila siku. Ingawa, kuna zaidi mengi ambayo situmi kila siku, lakini bado zipo.

Je, ninapenda kukimbia. Ndiyo, mimi hupenda kukimbia sana. Kukimbia ni aina tofauti ya mazoezi, na kukimbia husaidia sana. Wakati mtu anapokimbia, mtu hujihisi vizuri sana. Pia, kimwili inafanya mwili wako uwe mwepesi. Wakati wa mwisho nilipokimbia, ilikuwa ni jana asubuhi. Nilipenda sana. Baada ya kutoka kukimbia, nilisikia utulivu sana. Na nilisikia mwili ukiwa mwepesi sana. Kwa hivyo, kila wakati, ninaweza kupenda kukimbia. Kwani, kukimbia una umuhimu wake.

Kuna aina tofauti tofauti ya keki, kama vile keki ya vanila, keki ya chokoleti, keki ya ndizi, keki ya machungwa, keki ya nanasi, keki ya mzabibu, keki ya matunda mchanganyiko na keki ya karoti Mimi hupenda keki ya vanila. Mimi hupenda keki ya vanila kwa sababu ni laini, tamu na inanukia vizuri. Pia inaladha nyepesi na ni rahisi sana kukatwa. Na ndio maana kwa aina zote za keki ile ambayo napenda zaidi ni keki ya vanila.

Mimi hufuata hatua zinazofuata ili kuanda ripoti kazini. Kama kwanza kuelewa lengo la ripoti, pili kuanda muundo wa ripoti. Kwanzia kwa kichwa cha ripoti utangulizi kazi zilizofanywa mafanikio au matokeo changamoto suluhisho ilivyoshugulikiwa changamoto. Na mwisho hitimisho. Mimi hutumia luga inayoeleweka. Na kabla kuhakikisha kuwasilisha ripoti, mimi huakikisha kuwa ripoti chenyewe kiko sawa kabisa. Hakina kosa lolote.

Kuna aina tofauti tofauti ya vyakula vyajadi. Hapa nchini kwetu kenya kuna aina tofauti za vyakula hivyo kuna vyakula kama ugali getheri ambayo ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe kuna mokimo ambayo inapikwa kwa ndizi viazi mahindi na maharagwe. Kuna erio, nyamachoma, kuna kunde, ujiwasili, pilau wali wanazi, matoke, chapati, samaki wakuchoma au kukaanga. Kati ya vyakula hivi vyakula ambavyo mimi hupenda ambavyo ni vyakula vya jadi. Ni vyakula kama ugali ambayo inatengenezwa kwa kutumia unga na maji moto. Na pia nyama choma. Vyakula hivi ni vitamu sana. Na pia vinaleta nguvu na vinaongeza nguvu mwilini. Ni vya afya sana. Ndiyo maana mimi hupenda vyakula hivi. Pia samaki ni chakula kizuri sana nakipenda pia.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mazingira mazuri ya kazi hutokana na mchanganyiko wa tabia njema, uongozi mzuri na mazingira salama. Haya ndio mambo yanayoleta mazingira bora ya kazi. Kwanza, mawasiliano mazuri kati ya ufanyi kazi na wakubwa. Pili, heshima na ushirikiano kati ya ufanyi kazi. Pia, uongozi bora pia unaleta mazingira mazuri. Pia, usalama na usafi kazini na nje ya kazi. Sababu nyingine ni motisha na kutambua juhudi. Na pia, mizani ya kazi na maisha. Na mwisho, fursa ya kujifunza na kukua. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanasaidia kuleta mazingira mzuri ya kazi.

Kuna aina tofauti tofauti ya hekima. Hekima ambazo nimejifunza maishani ni kama hekima ya kiakili. Hii nimejifunza kutokana na kusoma na kufunzwa. Pili nimejifunza hekima ya uzoefu. Ambayo nimejifunza kutokana na maisha na makosa ya liopita. Pia nimejifunza hekima ya kihisia. Ninauwezo wakudhibiti, hisia, hasara na huzuni. Pia, hekima ya maamuzi. Ninauwezo wakuchagua jambo sahihi kwa wakati unaofa. Pia, nimejifunza hekima ya kijami. Nimeweza kujua kuishi na watu wengine kwa heshima na busara. Na mwisho, nimejifunza hekima ya kimadili. Kujua lililonjema na pia lililombaya. Hii ni baadhi ya hekima ambazo ni mejifunza maishani. Ijapokuwa kuna mengi mengine lakini haya ni kati ya machache ambayo ni mejifunza.